Ninapo kuwa nyumbani kule wikendi ama wakati mwingine niko nyumbani na furaia kuweza kupanga chumbani mwangu, kuosha nguo zangu, kuosha viombo, kupiga deki na kungarisha mandhari ya chumba. Ivo basi nina bustani napanda maua kila kukicha na kila ninapo pata wakati wakupanda maua.

Mimi napenda mikutano ya mitandaoni kwa sababu pale, tukifanya mikutano ya mitandaoni naweza kufanya kazi zangu ilhali niko mikutanoni pia. Na pia mikutano ya mitandao ikaweza kunisaidia kutokutana na watu ambao wana madhara ambazo yanaweza yakaambukizwa kwa watu.

Mimi mazoezi yangu ya kila siku ni rahisi sana kwa sababu kila siku mimi wakati wowote napata napata nafasi, Naweza kufanya mazoezi ya kukimbia naweza kufanya mazoezi ya kukimbia kwa muda mrefu ama ya kufanya push ups hivyo basi haya mazoezi nikiyafanya nasikia vizuri najihisi vizuri nahisi mwili iko vizuri.

Mimi ni mtu nimesoma kwa kiwango kikubwa. Nimeanzia shule ya msingi, nikaenda shule ya kidato, nikaenda shule ya upili, kisha nikaenda shule ya chuo kikuu. Hivo basi mimi nimeweza kusoma nakupata na kupata zile vyeti ama cheti ambazo zinastahili. Kupewa mtu amesoma kama mimi.